Hili kulinda mazingira, ninachukua hatua wa mbali mbali. Kwa sababu ninaamini mazingira safi ni msingi wa maisha bora. Sasa na kuwa kwa sasa na vizazi vijavyo. Kwanza kabisa ninajitahidi kudumisha usafi kwa kutotupa taka ovyo ovyo na kuhakikisha taka zimetupwa mahali panapofa. Pale inapo wezekana, hutenganisha taka kama plastiki karatasi na taka za kikaboni iliziweze kuchakatwa na kutumika tena. Pia nina shiriki katika kupunguza matumizi ya plastiki, hasa mifuko ya plastiki ya matumizi ya maramoja. Badala yake hutumia mifuko ya kudumu na ujaribu kuchagua bidhaa zinazo kuwana vifuganisho rafiki kwa mazingira. Hutupa hizi hatuwa hizi husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na aridhi na maji. Zaidi ya hayo, ninapenda kupanda miti au mimea hata kama ni kwenye bustani dogo nyumbani kupanda miti husaidia kuboresha hewa, kuhifadhi maji na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Pia hujaribu kuokoa maji na umeme kwa kutumia kwa kiasi kama kuzima na taa zisizo tumika na kuepuka matumizi ya maji bila sababu. Kwa ujumla, ninachukulia kulinda mazingira kama jukumu la kila mtu na hata hatua dogo ninachukua huchangia katika kulinda dunia yetu kupitia usafi matumizi ya raslimali ya kwa busara na kupanda miti. Na hakikisha na changia katika kujenga mazingira safi. Salama na edelevu kwa wote.

Baada ya siku defu iliojaa kazi na majukumu mengi napumzika kwa kujitenga kidogo na shuguli zote za siku ili kuupa mwili na akili nafasi ya kutulia. Kwanza kabisa hubadilisha mavazi na kukaa kwa utulivu. Nikivuta pumzi ndefu na kuachiria mawazo ya kazi. Hatua hii unisaidia kuanza safari ya kupumzika na kunifanya nijisikie huru zaidi. Baada ya hapo, mara nyingi naenda kuoga na maji ya vugu-vugu. Jabo linalo nisaidia kuondoa uchovu na wa mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mingine, ufuatisha kwa kusikiriza mziki mtulivu kutazama kipindi kifupi cha televisioni au kutumia simu yangu kupeluzi mitadao na ya kijamii kwa muda mfupi. Shuguli hizi hunisaidia kubadilisha mamazo na kujiburudisha na bila kuchoka zaidi. Zaidi ya hayo napenda kula chakula cha jioni kilicho adaliwa vizuri au kunywa kinywaji ninacho kipenda. Kwani chakula kizuri hunipa faraja na kunifanya nijisikie nimeridhika. Ikiwa ni na nafasi ufanya mazungumuzo mafupi na familia au marafiki. Jabo linalo nipa hisia ya ukalibu na kuniondolea mawazo mazito. Kwa ujumla, napumzika baada ya siku defu kwa kujitunza, kujibrudisha kwa kiasi na kuupa mwiri muda wa kulejesha guvu. Baada ya kupumzika na hisi utulivu nguvu mpya na utayali wa kukabiliana na siku inayofuata. Kwa hali na umakini zaidi.

Kazini hukutana na changamoto balibali ambazo hunifanya nijifunze kukua na kubolesha namna ninavyo fanya kazi. Moja ya changamoto kubwa ni msongo wa kazi hasa wakati majukumu yanapo ongezeka au muda wa kukamilisha kazi unapokuwa mfupi. Hali hii inaweza kuleta shinikizo. Lakini hunirazimisha kupanga muda wangu vizuri na kuweka kipa ubele ili kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi. Changamoto nyingine ni mawasiriano kazini hasa pale ninapofanya kazi na watu wenye mitazamo. Tamaduni na mitindo tofauti ya kufanya kazi. Wakati mwingine kutoelewana kunaweza kuchelewesha kazi na kuleta mkanganyiko. Ili kukabiliana na hili, hujitahidi kuwasiliana nao kwa uwazi, kusirikiana na wenzangu na kuuliza maswali pale panapo hitajika. Pia hukutana na changamoto za mabadiriko ya teknolojia au mifumo ya kazi abapo inabidi nijifunze haraka binu za zana mpya. Ingawa hali hii inaweza kuwa gumu mwanzoni, hunipa fulsa ya kuongeza ujuzi na kuenda sababa na mabadiliko ya kazi. Kwa ujumla, changamoto ninazo kutana nazo kazini, hunifundisha uvumirivu, nidhamu na uwezo wa kutatua matatizo, badala ya kuziona kama vikwazo, huzichukulia kama fulsa za kujifunza na kubolesha uteda kazi, wangu kazini na katika maisha kwa ujumla.

Ujuzi ni nao hitaji kuimarisha zaidi ni mchanganiko wa ujuzi wa kitaaluma, kiteknolojia na wakijamii. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kujiendeleza binafsi. Kwanza kabisa nahitaji kuimarisha ujuzi wa teknolojia. Hasa matumizi ya programu za kisasa, zana za kidigitali na mfumo wa kazi mtandaoni. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kufanya kazi kwa haraka kwa usahihi na kuenda sambamba na mabadiliko ya teknolojia katika soko la ajira. Pia ninahitaji kuimarisha ujuzi wa mawasiliano. Hasa kuwasiliana na kwa uwazi kuandika na kuzungumza kwa ufasaha na kusikiliza kwa umakini. Ujuzi huu ni muhimu sana katika kufanya kazi na timu. Kueleza mawazo kwa hatua migogoro kazini kazini. Kadiri ninavyo imarisha mawasiliano yangu ndivyo ninavyoweza kushirikiana vizuri zaidi na wenzangu na kujenga mahusiano imara ya kikazi. Zaidi ya hayo ninahitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda na mipango ili niweze kutimiza majukumu kwa wakati bila msongo wa mawazo. Kujifunza kupanga kazi kunaweka vipaumbele na kufuatilia maendeleo hunisaidia kuongeza tija na kudumisha ubora wa kazi. Kwa ujumla, kuimarisha ujuzi wa teknolojia, mawasiliano na usimamizi wa muda kuna nisaidia kuwa mfanyikazi bora mwenye ufanisi na aliye tayari kukabiliana na changamoto za sasa na za baadae katika kazi na maisha.

Ndiyo. Napenda kupika. Na ninachukulia kupika kama shuguli ya kufulahisha na yenye manufaa makubwa katika maisha ya kila siku. Kupika hunipa nafasi ya kujieleza. Kujaribu latha mpya na kudhibiti kile ninacho Kikula. Jabo abalo ni muhimu kwa afya ninapo kuwa jikoni huu. Jisikia huru na utulivu hasa ninapo andaa chakula taratibu huko. Nikisikiza mziki au nikiwa na mawazo mazuri. Napenda kupika vyakula balibali. Kuanzia vyakula vya nyumbani kama ugali wali, boga na nyama hadi vyakula vya kisasa kama pilau, pasta na chakula cha kukaanga. Kujaribu mapishi mapya huniongeza maarifa na kunipa fursa ya kuona chakula kizuri kikiiva kutokana na juhudi zangu mwenyewe. Pia hupata kulidhika zaidi ninapo pika chakula abacho familia au marafiki wana kifurahia. Zaidi ya hayo kupika hunifundisha uvumilivu kupanga na usafi. Kwa sababu kila hatua inahitaji umakini ninapo pika. Hunifunza kutumia viungo vya uwiano sahihi na kuzingatia muda. Jabo linalo nisaidia hata katika mambo mengine ya maisha. Kwa ujumla, napenda kupika kwa sababu hunipa furaha afya jema na hisia ya kujitegemea. Kupika si tu kuhusu chakula bali pia ni jia ya kupumzika kujifunza na kuonyesha upendo kwa wale ninao wapikia.

Mafanikio yangu ya binafsi ninayo dhamini kazini ni kukamilisha miradi kwa ufanisi na kwa wakati bila kuathiri ubora wakazi. Ninapothibitisha kuwa kazi zangu zimekamilika kama ilivyopangwa nahisi kurithika na mafanikio makubwa. Kwani hii inaonyesha nidhamu umakini na uwezo wangu wa kupanga kazi vizuri. Pia nathamini sana mafanikio yanayo husiana na ushirikiano wa timu na maendeleo ya wenzangu. Mara nyingi, ninaposhirikiana na wenzangu kufanikisha kazi fulani na kuona matokeo chanya nahisi fahari kwa sababu mafanikio haya ni pamoja na ninavyoonyesha kuwa mchango wangu una thamani. Zaidi ya hayo, ninathamini mafanikio yanayo husiana na kupata mafunzo mapya na kuongeza ujuzi wangu. Kwa mafanikio ninapokamilisha kujifunza zana au mbinu mpya, ambazo zinaongeza tija kazini. Nahisi kuwa nimejenga uweza wa kudumu katika kazi na kushiriki kwa ufanisi zaidi katika miradi ya timu. Kwa ujumla, mafanikio ninayothamini kazi ni ni yale yanayohusiana na ubora wa kazi. Ushirikiano wa timu na ukuaji wa kitaaluma kwani huchangia sio tu maendeleo yangu binafisi bali pia mafanikio ya jumla ya timu na shirika.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani za karatasi. GPS hunipea mwongozo wa moja kwa moja na sahihi hasa ninapo safiri kwenda maeneo mapya au nisioyafahamu vizuri. Inanisaidia kuona njia mbadala, kuepuka msongamano wa magari na kufika ninapo kwenda kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Pia napenda GPS kwa sababu inanipa uhakika na utulivu wa akili kwani najua nikipotea au nikibadirisha mwelekeo mfumo hujisahihisha na kunirudisha kwenye njia sahihi. Igawa ninaelewa matumizi ya ramani za kawaida naweza kuzitumia pale inapohitajika. GPS ni chaguo langu la kwanza kwa sababu ya urahisi wake. Ufanisi na uwezo wa kunipa taarifa za wakati. Halisi ninapokuwa safarini.

Katika kazi yangu, nina marengo makubwa ya kufanikisha maendereo binafsi na kushiriki kwa ufanisi katika mafanikio ya shirika au timu ninayofanyia kazi. Kwanza kabisa nataka kufika mahali abapo, ninaweza kuwa mtaalamu na kuaminika na mwenye ujuzi wa hali ya juu katika nyanja yangu. Hii inamanisha kuwa kadri ni ongeza ujuzi wangu wa wakiteknolojia usimamizi wa miradi mawasiliano na binu za kisasa za kazi. Divyo ninavyo weza kutoa mchango mkubwa zaidi kazini na kuwa lasilimali muhimu kwa shirika au timu. Pia nataka kufika hatua abayo nina nafasi ya kuongoza miladi mikubwa na yenye changamoto. Kwani hii itaniwezesha kutumia uwezo wangu wa kupanga. Kutatua matatizo na kushidikiana la mwenzangu kwa ufanisi kupata nafasi ya kuongoza pia kunipa changamoto na za kujifunza mambo wa mapya. Kuchukua maamuzi yenye uzito na kubolesha ujuzi wangu wa kimaadili na kitaaluma. Hini jabo muhimu kwani linanisaidia kuwa na nafasi ya kuwaziri maendeleo ya kishirika. Kuongeza tija na kujenga historia ya mafanikio binafsi na ya kazi. Zaidi ya hayo. Nataka kufika katika hatua abayo nina tabuliwa na kuthaminiwa kutokana na mchango wangu kazini. Hii ni pamoja na kupata fulsa ya mafunza ya kitaaruma kushiriki katika mikutano na yakitaifa na kimataifa na kuwa na mtazamo wa kimkakati juu ya maendereo ya kazi. Kupitia hili, nitakuwa na uwezo wa kushiriki katika maamuzi muhimu kutoka kutoa binu mpya ya za kazi na kuendeleza ufanisi wa timu au shirika kwa ujumla. Kwa ujumla, malengo yangu ni kufika bali abapo ni na ujuzi wa kina. Uwezo wa kuongoza mirandi yenye changamoto na nafasi ya kuwa la sirimali muhimu katika timu au shirika. Nataka kuona kwamba jitihada nidhamu na juhudi ninazo weka kila siku zinanisaidia kuunda historia ya mafanikio binafsi na kuwa mfano wa kuigwa kwa wengine kazini. Hii itanipa motisha na kuendelea kujifunza kubolesha uwezo wangu na kushirikiana kwa ufanisi katika maendeleo ya kazi na jamii kwa ujumla.

Napenda kuvaa nguo ambazo zina muonekano wa kitaalamu, lakini pia niza kustarehesha na rahisi kuvaa. Kwa kawaida, napendelea nguo za rangi zinazo faa kazini kama vile, shati nadhifu, suruari yenye muundo mzuri na viatu vinavyo kamirisha muonekano wa heshima na utenda kazi. Hii si tu inanifanya nijiskie mwenye uhakika bali pia unifanya ufanya wengine kunitambua kama mtu aliye na nidhamu na anaye jali utu wakazi na mwonekano wake. Kwa upande mwingine, pale ninapo kwa nyumbani au kwenye burudani napenda kuvaa nguo za starehe na rahisi. Kama t-shirt, surwari za kawaida na viatu vya mchezo. Hizi huniruhusu kuji hisi huru kustareheshwa mwili na kufanya shughuri za kila siku kwa urahisi zaidi. Kwa mfano, wakati wa wikedi ni napopumzika na kutembelea marafiki. Nguo za, starehe ufanya iwe rahisi kushiriki katika shuguli balibali bila vikwazo vya mvuto wa uonekano wa kita alamu. Zaidi ya hayo napenda pia kuona mtido wa rangi inavyo uwiana kwani hii huongeza hisia na mtido binafsi na unifanya nijiskie vizuri kia kili na kihisia. Nguo zinazo wiana na hali ya hewa pia ni muhimu kwangu kwani zinanisaidia kuendeleza kuwa naraha na afya nzuri. Kama nguo za nye pesi wakati wa joto au nguo za mikono mirefu wakati wa balidi. Kwa mustasari napenda kuvaa nguo ambazo zina unganisha utu na kita alamu starehe na mtido binafsi. Hii unisaidia kuwa na uhakika kustarehesha mwili na kuwa tayari kushiriki katika majukumu ya kazi au burudani kwa ufanisi na faraja. Nguo ni nazovaa zina onyesha mtazamo wangu wa heshima nidhamu na ufanisi lakini pia ufanya maisha ya kila siku kuwa ya kustarehesha na ya fulaha.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni uzoefu ambao umenipa mafunzo muhimu ya kijamii. Kimaadili na kitaaluma. Kazi hii nilifanya katika jamii yangu na pia katika miradi ya kijamii ilio. Andaliwa na mashirika yasio ya kiserekali. Ambapo jukumu langu ili husisha ku. Saidia wale walio kuwa na uhitaji mkubwa wa msaada. Kuelimisha watu kuhusu afya usafi na kufanya shughuli za kijami zinazo lenga kuboresha maisha ya watu wa karibu. Mojawapo ya miradi nilioshiriki ilikuwa kusimamia kampeni ya usafi katika vijiji vya jirani ambapo tulisafisha shule, madarasa, maeneo ya jamii na pia tuliFundisha watoto na wazazi umuhimu wakulinda mazingira na kuzingatia usafi wabinafsi. Nilijifunza kwamba kazi ya kujitolea ya si tu kuhusu kawaida mingine bali pia inakuza nidhamu uvumilivu na uwezo wa kushirikiana na watu kwenye mitazamo na maisha tofauti. Hii pia inanifundisha umuhimu wakupanga muda na kutimiza majukumu bila malipo jambo liliilo ongeza utu na maadili yangu binafsi. Zaidi ya hayo nilihusishwa na miradi ya kusaidia wakimbizi na watu walioadhiriwa na majanga ambapo tulihakikisha familia zimepata chakula maji safi na mahitaji muhimu ya kila siku. Kazi hii ilikuwa na changamoto kwa sababu ilihitaji uvumilivu mkubwa kupanga rasilimali kidogo kwa ufanisi na kushughulikia watu wenye hali tofauti ya kihisia. Lakini pia ilinipa furaha kubwa kuona jinsi juhudi zangu na za wenzangu zilivyosaidia kuboresha maisha ya wengine. Kwa ujumla kufanya kazi na kujitolea kumenifundisha uwezo na kushirikiana huruma uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana katika jamii. Kazi hii imekuwa muhimu ya maisha na imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu kwani haina faida ya kusaidia wengine bali pia inaongeza ujuzi maadili na uzoefu wa maisha na kunifanya niwe mtu mwenye ufahamu wa kijamii na na anayejali maendeleo ya wengine pamoja na binafsi.

Ninapenda mazingira ambayo ni ya asili tulivu na yenye urembo wa kipekee. Kwani hunipa hisia za utulivu furaha na kuhamasisha ubunifu. Moja ya mazingira ninayoipenda zaidi ni mashirika ya msitu yenye miti mirefu na maua mbalimbali ambapo hewa ni safi na mwangaza wa jua unapopita kwenye majani hufanya kila kitu kiwe cha kuvutia. Napenda pia maeneo ya bifuni au milima yenye mandhari ya kuvutia kwa ni kunakaa mahali kama hapo kunanipa nafasi ya kupumzika, kufikiri, kwa kina na kushugulika na mawazo yangu bila usumbufu. Kuna mambo mengi ambayo yananifanya nipende mazingira haya. Moja ni mazingira safi na yenye utulivu ambapo unaweza kusikia wimbo wa ndege na kupita kwa upepo au maji yanayotiririka taratibu. Hii inafanya nipate hisia ya amani na furaha kila ninapo kuwa karibu zaidi. Napenda mwangaza wa jua unaochanganyika na kioo cha maji au majani. Jambo linaloongeza mvuto wa eneo na kufanya nijiweke katika hali ya kutafakari au kufurahia tu uzuri wa asili. Katika mazingira haya, napenda kufanya shuguli mbalimbali. Napenda kutembea kwenye njia za miti, kupanda milima kidogo au kukaa kando ya mto nikifurahia upepo safi pia. Napenda kusoma vitabu, kuchukua picha na kufanya mazoezi ya mwili kama yoga katika mazingira haya. Kwani huchangia afya ya akili na mwili, shuguli hizi hufanya ni nipate utulivu kurithika na nguvu mpya na kukabiliana na changamoto za kila siku. Hali ya hewa katika mazingira haya pia ni jambo ambalo, napenda sana. Napenda hali ya hewa yenye upepo, nyororo, jua na ya wastani na mvua nyepesi wakati mwingine. Kwani inafanya mazingira kuwa yenye maisha na yenye starehe. Hali kama hii hufanya nijisikire huru na mchangamfu na tayari kushugulikia shuguli ninazozipenda. Kwa ujumla, nependa mazingira ambayo ni ya asili tulivu yenye urembo wa kipekee na yenye hali nzuri ya hewa. Kwani yananipa furaha utulivu na motisha wa kuendeleza ubunifu na tija katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi hufika hospitali mara chache sana kwa mwaka. Isipokuwa pale ninapohitaji huduma za afya na uchunguzi wa kawaida. Kawaida huenda hospitali agarau mara moja au mara bili kwa mwaka kwa uchunguzi wa afya na mwiri mzima. Kuchunguza masharti ya kawaida au kupokea chajo muhimu. Hii hunifanya niwe na uhakika kuwa afya yangu ipo katika hali nzuri na kunisaidia kugudua tatizo rorote mapema kabla halijawa kubwa. Pia mara nyingine hueda hospitali wakati wa dharura kama vile kuumwa ghafla au kupata jeraha dogo. Hata hivyo hujaribu kuepuka huduma zisizo za razima kama kwa sababu ninapendelea kuzuia matatizo ya kiafya kwa kuzingatia lishe mazoezi ya mwili na mtido wa maisha bora. Kufanya hivyo, kunanisaidia kupunguza idadi ya mara ninayohitaji huduma za hospitali na pia kuimarisha afya yangu kwa ujumla. Zaidi ya hayo, pare ninapohudhulia hospitali ninapendelea kuhakikisha kuwa ninafuata ushauri wa madaktali. Kuchukua vipimo muhimu na kuchukua hatua ya kuzuia magonjwa. Hii hunifanya hufanya kuwa kila ziara ya hospitali ni ya manufaa. Siyo tu kutibu tatizo bali pia kuongeza uwezo wangu wa afya na jinsi ya kuishi kwa ustawi. Kwa ujumla, mimi hufika hospitali mara chache kwa kawaida. Mara moja hadi biri kwa mwaka kwa uchunguzi wa kawaida na zaidi pale kunapokuwa na dharula huku nikizingatia kuishi kwa mtido wa maisha wenye afya na kinga ya magonjwa nikizingatia kuishi kwa mtido wa maisha wenye afya na kinga ya magonjwa.

Ndoto yangu kubwa ya likizo ni kusafiri hadi mkoa wa Rift valley nchini Kenya. Kwa sababu eneo hili na manthari ya kipekee ya asili. Milima yenye uoto wa ajabu. Mporomoko wa maji na maeneo ya kupumzika ambayo hufanya mtu ajisikie huru na mwenye amani. Napenda kutumia fursa hii ya likizo kugawa muda wangu kukita kambi eneo tofauti. Nikifurahia uzuri wa asili hali ya hewa safi na mandhari ya kupendeza Camping hizi zitakuwa kwenye maeneo tofauti. Ikiwemo mabonde yenye mito, milima yenye mapori ya kijani na maeneo ya kupumzika karibu na maziwa, ili kuhakikisha kuwa kila siku ni tofauti na yenye shughuli za kufurahisha. Ningepeda kufanya shughuli mbali mbali katika eneo hii ikiwemo kutembea kwenye milima, kupiga picha na mandhari ya kuangalia wanyama wa pori kwa njia salama na kupumzika karibu na moto na kambi. Pia napenda kujifunza hadi zaidi kuhusu tamaduni na historia za maeneo hayo. Kwani nisehemu yenye urithi mkubwa wa kitamaduni na historia ya asili. Kufanya hivi kutanipea hisia ya utulivu furaha na nguvu mpya ya kukabiliana na maisha ya kila siku. Ningepeda kusafiri na marafiki wangu wa karibu au familia kwani nao kuna nifanya kilan wakati walikizo kuwa na furaha zaidi. Ushirikiano, mazungumuzo na kucheka pamoja na wale niliokuwa nao ufanya uzoefu huu kuwa wa kipekee na haukumbukwi tu kuonekana na mandhari bali ni pia kutokana na hisia na mshikamano wa kijamii. Kwa upande wa shughuli, napendelea kuchanganya mapumziko na shughuli za kutembea. Hii inamaanisha kwamba nitapumzika mara kadhaa nikifurahia mandhari ya asili. Kuangalia wanyama na kukaa kando ya ziwa nikifurahia utulivu lakini pia nitakuwa na muda wa kutembea kwa urefu kugundua maeneo mapya na kushirikiana katika shuguli za kambi. Mchanganyiko huu hufanya likizo kuwa yenye burudani na yenye manufaa kwani utachanganya utulivu na akili na nguvu za mwili. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni kusafiri Rift Valley, kuzingatia kambi tofauti, kushirikiana na marafiki au familia na kufurahia asili ya kipekee ya eneo hilo. Hii itakua fursa ya kupumzika, kupata nguvu mpya na kujenga kumbu kumbu za furaha zisizosahaulika.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kipekee yenye furaha na yenye kumbukumbu nzuri. Kwa kuunganisha familia marafiki na shughuli zinazofurahisha kawaida napanga sherehe ndogo lakini yenye maana ambapo familia na marafiki wakaribu hufuata pamoja na kusherekea. Hii inaweza kuhusisha chakula kizuri kia kila siku ya kuzaliwa na mziki. Unao pendeza jambo linalo ongeza furaha na shauku katika siku hizo. Mara nyingi, napenda pia kuchukua muda wa kutafakari na kuonyesha shukrani kwa mwaka ulio pita. Mafanikio ninayopata changamoto ninao shugulikia nazo na mipango ya siku zijazo. Kwa kufanya hivi, sherehe ya siku ya kuzaliwa sio tu kuwa na burudani bali pia ni muda wa kukazia thamani za maisha na kuimarisha uhusiano wa wale ninao wadhamini. Kwa upande wa shuguli napenda kujumuisha michezo ya kufurahisha mazungumzo ya pamoja na kushirikiana katika shuguli za kijamii. Kwani hufanya kila mtu ajisikia sehemu ya sherehe na kuunda kumbukumbu za furaha sizo sahaulika. Pia mara nyingine. Napenda kutumia siku hii kwa kujipatia zawadi dogo binafsi. Kama kitabu kipya, kipande cha teknolojia au kinacho ongeza ufanisi au furaha katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo, napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kupumzika na kuondoa msonga wa mawazo. Kwani hii ni fursa ya kuji jali binafsi na kuanza mwaka mpya kwa nguvu mpya na motisha. Hali hii ufanya niwe tayari kukabiliana na changamoto mpya kazini katika familia na katika maisha ya kila siku. Kwa ujumla napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuunganisha familia na marafiki. Kusherehekea kwa furaha na burudani kuonyesha shukrani na kujiweka motisha wa mwaka mpya jambo linalo ongeza furaha utulivu na kumbu kumbu nzuri katika maisha yangu.

Mimi hufika maktaba mara kadhaa kwa mwaka lakini idadi ya ziara inategemea mahitaji yangu ya kitaaruma. Masomo au utafiti wa kawaida. Huenda maktaba agharabu agarau mara moja au mara mbili kwa mwezi hasa ninapo kuwa na miradi ya utafiti maandalizi ya ripoti. Au kuhitaji kupata vitabu na vyanzo vya kuaminika vya kujifunzia. Ziara hizi si tu kufanya nipate maarifa mapya bali pia hufundisha nidhamu ya kupanga muda wa kutumia raslimali za kitaaruma kwa ufanisi. Zaidi ya hapo mara nyingine hueda maktaba kupata mazingira tulivu ya kusoma na kutafakali. Hasa pare ninapohitaji umakini mkubwa bira vikwazo vya kelele na kila siku. Maktaba hutoa fursa ya kupata vitabu magazeti. Majalida ya kitaaruma na hata vyanzo vya kidijitari ambavyo vinasaidia kuongeza ujuzi wangu na wa kitaaruma na kuelewa maswara ya udani. Pia napendelea maktaba kwa sababu huchangia mpangirio wa mawazo na kuendeleza uwezo wa kusoma kwa makini ambapo kira ziara hufanya niwe na mtazamo mpana na kuongeza uwezo wa kuandika kuchambua na kuelewa maoni yangu ya uwazi na uhakika hii ni muhimu hasa pare ninaposhughulika na kazi ya kitaaruma au miradi inahitaji kuelewa kwa kina. Kwa ujumla, mimi hufika maktaba mara kadhaa kwa mwaka kwa kawaida mara moja au mbiri kwa mwezi. Kwa maudhui ya kujifunza, kufanya utafiti na kupata mazingira tulivu ya kusoma na kuongeza ujuzi wangu wa kitaaruma na binafsi. Zera hizi hufanya niwe mtaaramu mwenye maarifa ya kina na mtu anayeweka mpangirio mzuri katika maisha ya kila siku.

Mafunzo ya kazi ambayo yananisaidia zaidi ni yale yanayolenga kukuza ujuzi wa kitaaluma. Ufanisi wa mawasiliano na ubunifu wa usimamizi wa kazi. Kwanza kabisa, mafunzo kuhusu Management na miradi ya kupanga kipa ubele ya nanisaidia kuwelewa jinsi ya kushugulikia majukumu mengi kwa wakati mmoja kupanga muda. Kwa ufanisi na kuhakikisha kila kazi inatimizwa kwa kiwango cha juu bila kuchelewa. Mafunzo haya yamenifundisha pia mbinu za kunipa maendeleo kubaini changamoto mapema na kutumia raslimali kidogo kwa ufanisi. Pia mafunzo ya mawasiliano kazi ya menisaidia sana katika kuboresha uhusiano na wenzangu, wateja na wanashirika. Nimejifunza jinsi ya kueleza maoni kwa uwazi na kusikiliza kwa umakini na kushugulikia migogoro kwa njia ya heshima na ufanisi. Hii imeimarisha uwezo wangua kushirikiana na timu. Kuunda uhusiano na kudumu kazini kwa kuongeza chirija na pamoja. Zaidi mafunzo ya teknolojia na zana za ki sasa za kazi yamenisaidia kuboresha utenda kazi wangu kila siku. Kutoka kwenye kutumia programu za mahesabu, zana za kufuatilia miradi hadi kutumia mbinu za kidigitali kwa urahisi. Mafunzo haya yamenifanya niwe na ufanisi zaidi nipate matokeo ya haraka na sahihi na kushugulikia kazi changamoto bila usumbufu. Pia mafunzo kuhusu maadili na kazi ya utenda kazi. Wakitaaluma yamenifunza umuhimu na nidhamu, uwajibikaji na kujitahidi kila wakati. Nimejifunza kuwa kazi si tu, kuhusu, kuamini, kukamilisha majukumu bali pia ku kuweleza utu, kuunda sifa nzuri na kutoa mchango, unaonekana kuwashirika na wateja. Kwa ujumla, mafunzo ya kazi yamenisaidia kuboresha ujuzi wa kitaaluma, mawasiliano, utenda kazi na kujitahidi. Na maadili ya kazini. Jambo ambalo limenifanya niwe. Mfanyikazi mwenye ufanisi. Anayejua kushirikiana na kuongoza kwa busara. Mafunzo haya yamenipa, msingi, thibiti na maendeleo binafsi ya mafanikio ya muda mrefu kazini.

Filamu ninayoipenda zaidi ni Money Heist, na ni moja ya filamu ambazo zimeacha kumbukumbu kubwa kwangu kutokana na uchangamfu. Mwendeleo na wa hadithi na mbinu za kuvutia za wahusika. Filamu hii ni mchanganyiko wa drama na action, na inahusu mpango wa kuiba. Tiliwa shaka benki kubwa, ukiwa wa mikakati ya busara na changamoto zinazotarajiwa na hisia zinazovutia. Ninapenda Money Heist kwa sababu inachanganya mshikamano na kuendelea kunifuatilia hadithi. Unaelewa akili za wahusika na mshikamano ya kipekee kati ya timu. Jambo linalofanya kila kipengele cha filamu kuwa cha kuvutia na cha kusisimua. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoona Money Heist. Nilikuwa pale nilipo, nilipendwa na rafiki yangu ambaye alinihamasisha kwanza kuangalia. Alieleza jinsi filamu hii inavyokuwa ya kusisimua na yenye mchakato na ya kiakili unaovutia. Nilipofuatilia vipindi vya kwanza, nilivutiwa na uhakika wa hadithi bunifu na kihadithi, na hisia za wahusika na jinsi walivyojipanga kushinda changamoto zisizo za kawaida. Jambo lililonifanya nitamani kuendelea kuona kila sehemu ifuatayo bila kukoma. Pia ningependa kuiona tena, si tu kwa sababu ya msisimko wa hadithi bali pia kwa sababu kila sehemu ina kipengele cha akili na mbinu mpya ya kufikiria ambazo zinanisaidia kuendeleza ufahamu wangu wa mikakati na mbinu ya kusulihisha matatizo. Kuangalia filamu hii mara nyingine pia kunatoa fursa ya kuchambua kwa undani tabia za wahusika. Changamoto wanazokabiliana nazo na maadili yanayojitokeza katika kila hatua. Jambo linaloongeza uelewa na fursa ya kufuatilia filamu. Kwa ujumla, Money Heist ni filamu ninayoipenda zaidi kwa sababu inachanganya msisimko, drama, action na uelewa. Uelewa wa akili wa wahusika, kila kipindi hufanya niwe mchangamfu, ninafurahia mbinu ya kimasomo na mikakati ya kila mara ninapofikiria. Ningependa kuiona tena ili kufurahia hadithi na kuelewa kwa kina kila mhusika.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa umakini, heshima na moyo wa kujifunza. Kwani naelewa kuwa maoni ni sehemu muhimu ya kujua ni wapi nimefanikiwa na ni wapi ni nahitaji kuboresha kwanza. Napendelea kusikiliza maoni yote kwa umakini bila kuangalia kati au kuhisi kutoeleweka. Kwani hili hufanya mtu anayetoa maoni ajisikie huru na kuthaminiwa. Kusikiliza kwa umakini kunanisaidia pia kuchambua kila hoja na kuelewa mtazamo wa mtu mwingine kabla ya kutoa jibu au kufanya mabadiliko. Badala ya hapo, napokea maoni kwa mtazamo wa kujifunza na kuboresha. Hata kama maoni ni ya changamoto au yana yanayo pinga mtazamo wangu. Ninaangalia kama fursa ya kuboresha utedakazi wangu. Kuongeza ufanisi na kuimarisha uhusiano kazini na kijami. Kwa mfano, maoni kutoka kwa wateja wenzangu kazini na familia mara nyingi hunipa mtazamo mpya mbinu za kufanya mambo kwa urahisi. Zaidi au njia mpya ya kutafuta changamoto zaidi ya hapo, napenda kuuweka usawa kati ya maoni yanayo pendekeza, kubadilisha na yale ni nayo kubaliana nayo. Sio lazima kila maoni ni sahihi kwangu lakini napenda kuchambua. Kwa kina kuona ni wapi yana maana na kisha kuyatumia kwa njia ambayo inachangia mafanikio yangu binafsi na mafanikio ya timu au jamii. Pia napendelea kutoa shukran kwa kila mtu anayetoa maoni. Kwani hili hunifanya hufanya mawasiliano kuwa mazuri na yanayo jenga imani. Kwa ujumla, napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kujisikiliza kwa makini, kuchambua kwa busara na kuchukulia kama fursa ya, kujifunza kutumia, kuboresha ufanisi na kazi ya maisha binafsi. Njia hii hufanya maoni kuwa rasilimali muhimu ya maendeleo kuimarisha uhusiano mzuri na kuongeza nidhamu binafsi na kitaaluma.

Chakura ninachopenda zaidi ni nyama choma pamoja na wali mchere mweupe kwa sababu ni kitamu sana na huchangia ladha na ya kipekee ya nyama yenye viungo bora na halufu inayovutia. Napeda jinsi nyama inavyopikwa kwa ustadi ikibaki laini ndani huku ikiwa na langi mzuri na harufu ya kuvutia jabo rinalofanya kila kipande kiwe cha kufulahisha kinywanji. Nakubuka mara ya kwanza nilipokula chakula hiki ilikuwa wakati wa sherehe ya familia na iliniletea hamu na ya kujaribu ilikuwa alikuwa baba yangu ambaye aliniambia jinsi chakula hiki kinavyo kinavyokuwa cha kipekee na ni muhimu kusherekea wakati wa familia na marafiki. Kwa kweli, ladha ya nyama hiyo ilibakia akirini mwangu na tangu wakati huo nimekuwa nikipenda kula mara kwa mara. Mara ya mwisho nilipokula nyama choma ilikuwa katika hafra ya familia ya jioni ambapo tulikusanyika pamoja tukisherekea mafanikio madogo na kushiriki mazungumzo ya fulaha. Kira mara ninapokula chakura hiki napata fulaha na kuridhika pamoja na kumbukumbu nzuri za familia jabo rinarofanya kitamu chenyewe kuwa cha kipekee chakura chenyewe kuwa cha kipekee zaidi kwangu. Kwa ujumla nyama choma na awali ni chakura ninachopenda zaidi kwa sababu kinatoa ladha ya kipekee huchangia kumbukumbu za fulaha. Na ni sehemu ya kusherehekea na familia na marafiki. Jabo linaronifanya kila kipande kuwa cha kufurahisha sana.

Musimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa masika. Kwa sababu hureta hali ya hewa ya wastani mazingira ya kijani na hisia ya upyya. Wakati huu mvua hunyesha kwa kiwango kinachofaa. Hivyo, hufanya ardhi kuwa na lotuba na mimea kukua kwa afya ninapenda kuona mazingira yakibadilika kutoka ukavu kuenda uhai. Jabo linalonipa fulaha na motisha katika maisha ya kila siku. Pia msimu wa masika huufanya nijisikie mwenye nguvu na utulivu wa akili. Hali ya hewa si ya jua kali sana wala balidi kupita kiasi. Hivyo inaruhusu kufanya shuguri mbalimbali kwa ulahisi kama kutembea nje kufanya kazi kwa umakini au kushiriki shuguri za kijamii bila usumbufu. Harufu ya udogo baada ya mvua na upepo mwanana huuongeza hali ya kupendeza abayo huunifanya nijisikie nimeridhika. Zaidi ya hayo msimu huu una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na uchumi hasa kwa upande wa kilimo na upatikanaji wa chakula. Kuona wakulima wakipanda na mimea inakua hunipea matumaini ya kukumbuka umuhimu wa mazingira katika ustawi wa jamii. Kwa sababu hizi zote, musimu wa masika dio ninaupenda zaidi, ninaudhamini sana katika mwaka mzima.

Ndio. Naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo kutokana na jinsi teknolojia ilivyo na umuhimu katika maisha ya kila siku. Kwa siku moja ningeweza kupanga ratiba inayojikita katika shuguli zisizohitaji vifaa vya kidigitali kama kusoma vitabu vya karatasi kufanya mazoezi ya mwili na. Kushiriki mazungumuzo ya ana kwa ana na familia na marafiki. Hii ingenisaidia kupumzika akili na kupunguza utegemezi wa vifaa vya kiteknolojia. Pia kuishi bila teknolojia kwa siku moja kungekuwa nafasi nzuri ya kujijua zaidi na kutafakari. Ningetumia muda huo kufikiria malengo yangu kupanga mambo ya badae au hata kufurahia mazingira ya asili bila kuvuruga na tarifa za simu au tarifa za mitandaoni. Hali hii hunisaidia kurejesha utulivu wa akili na kuongeza umakini katika mambo ya msingi. Hata hivyo ninatambua kuwa teknolojia ni muhimu sana katika kazi mawasiliano na upatikanaji wa taarifa. Kwa hivyo ningekuwa naweza kuishi bila teknolojia kwa siku moja kama jaribio na kupumzisha au ninathamini sana teknolojia kama chombo kinachorahihisha maisha. Kwa ujumla kuishi siku moja bila teknolojia kunawezekana na kuna faida zake lakini maisha ya kisasa bado yanahitaji matumizi ya teknolojia kwa kiasi na kwa busara.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora. Usimamizi wa muda. Uwezo wa kujifunza haraka na matumizi ya teknolojia. Mawasiliano mazuri husaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Kusikiliza wengine kwa umakini na kushirikiana vizuri na wenzangu wa kazi na wateja. Kwa kuwa kazi nyingi huhitaji kufanya kazi kwa pamoja. Stadi hii ni muhimu katika kujenga uelewano. Kupunguza migogoro na kuhakikisha malengo ya kazi yamefikiwa kwa ufanisi. Usimamizi wa muda ni stadi nyingine muhimu sana kwani husaidia kupanga na kuipa kipaumbele. Kukamilisha majukumu kwa wakati. Kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ninapopanga kazi yangu vizuri. Huongeza tija na kupunguza msongo wa mawazo unaoweza kusababishwa na kazi nyingi na muda mdogo. Hii hunifanya niwe mfanyikazi anayejitegemea na anayeaminika. Zaidi ya hayo uwezo wa kutumia teknolojia na kujifunza stadi mpya ni jambo la msingi katika mazingira ya kazi ya kisasa. Ninahitaji kuwa tayari kujifunza programu mpya mbinu za kazi na mabadiliko ya teknolojia ili kubaki mwenye ustadi na kuongeza ubora wa kazi yangu. Kwa ujumla, mchanganyiko wa study na mawasiriano usimamizi wa muda. Kujifunza kwa haraka na matumizi ya teknolojia hunisaidia kufanya kazi yangu kwa ufanisi na kukuza maendeleo ya kitaaluma.

Wakati wa siku ninayofanya kazi zaidi ni asubuhi. Hasaa kuanzia mapema baada ya kuamka. Katika muda huu akiri yangu huwa tulivu yenye umakini na tayari kufikiria kwa kina bila usubufu mwingi. Ninapenda kutumia asubuhi kwa kupanga majukumu ya siku. Kuweka vipaubere na kushughulikia kazi zinazohitaji umakini mkubwa na maamuzi muhimu. Pia asubuhi hunipa nafasi ya kufanya kazi kwa ufanisi na nidhamu. Kwa sababu bado sijachoka na siku haijawa na mikazo mingi. Mawasiliano na wenzagu wa kazi pia huwa rahisi wakati huu. Kwani watu wengi huanza siku yao kwa utulivu na umakini. Hali hii hunisaidia kukamilisha kazi nyingi kwa muda mfupi na wa ubola mzuri. Hata hivyo nikiangalia siku mzima ninaweza pia kufanya kazi nyepesi mchana au jioni kama kufuatilia barua pepe na au kukagua kazi niliofanya awali. Lakini kwa ujumla asubuhi diyo wakati ninaofanya kazi zaidi na kwa ufanisi mkubwa. Kwa sababu nakuwa na guvu motisha na umakini wa hali ya ju.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni kukosa uaminifu na kutokua uaminifu katika maneno na matendo ya ninadhani sana ukweli na uwazi hivyo. Ninapokutana na mtu anayesema jambo moja lakini anatenda jingine hunifanya nijisikie kukosa imani nae. Tabia hii huadhiri mahusiano ya kikazi na ya kijamii kwa sababu huleta mashaka migogoro na kuvunja mshikamano uliopo. Pia kukosa heshima kwa wengine ni tabia ninayoina kuwa ya kuchukiza. Hii inaweza kujitokeza kwa njia ya kudharau mawazo ya wengine kuzungumuza kwa lugha kali au kuwanyanyapaa watu kwa msingi mbalimbali ninaamini mtu anastaili kuheshimiwa bila kujali nafasi yake uwezo wake au mtazamo wake. Kukosa heshima huonyesha ukosefu wa maadili na huzuhia mawasiliano yenye afya. Zaidi ya hayo, uvivu na kutowajibika ni tabia nyingine inayo niacha na hisia hasi ninadhamini watu wanaojituma wanaochukua jukumu la matendo yao na wanaoajiri matendo ya kazi wanaofanya. Wakati mtu anapokwepa majukumu au kulaumu wengine kwa makosa yake, huathiri matendo ya pamoja na hupunguza morali ya timu. Kwa ujumla, tabia hizi hunikera sana kwa sababu zinani. Zinanizana na misingi ya uaminifu, hehima na uwajibikaji. Ninaoamini kuwa muhimu katika maisha ya kazi.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashidano na uzoefu huo ulikuwa wa kujifunza na wenye manufa makubwa. Nilishiriki mashidano yalio husisha ujuzi na maarifa. Jambo lililo nipa fursa ya kujipima, kujijenga ujasiri na kutumia uwezo wangu katika mazingira yenye ushindani. Kushiriki mashidano kuli nisaidia kujifunza jinsi ya kufanya kazi chini ya shirikizo na kusimamia muda wangu kwa ufanisi. Kupitia mashindano hayo nilipata nafasi ya kushirikiana na watu wenye mawazo tofauti kubadilishana uzoefu na kupokea maoni na kujenga kutokana kwa maamuzi au washiriki wenzangu. Hii lili nisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuelewa maneno. Maneno.

Ninaenda mahali pa ibada kila wiki mara moja. Hasaa jumapili ingawa mara nyingine pia na shiriki kwenye matukio mahalumu au sherehe za kiibada. Kwa kawaida ninapanga ratuba yangu ya wiki ili kuhakikisha naweza kushiriki ibada kikamilifu bila kuadhiri majukumu yangu ya kazi au maswala mengine ya kila siku. Kwenda mahali pa ibada kuna nipa nafasi ya kutafakari kupata faraja kiroho na kujijenga ki akili na kihisia. Pale nikiwa mahali pa ibada napata nafasi ya kutafakari maisha yangu kushirikiana na wenzangu katika jamii na kiroho na kuimarisha imani yangu. Ibada hunisaidia pia kurekebisha mtazamo wangu wa maisha na kunipea motisha ya kufanya wema kushirikiana na wengine na kushughulikia changamoto za kila siku kwa uzubuto. Zaidi ya hapo kushiriki ibada mara kwa mara kuna nisaidia kujenga maadili mazuri nidhamu na mishikamano ya jamii yangu. Napenda kuona jinsi watu wanavyoshirikiana, kusaidiana na kuhimiza maendeleo ya kila mmoja katika mazingira ya ibada. Kwa mustali ninaenda mahali pa ibada kila wiki wakati mwingine kwenye matokea maalumu. Kwa sababu ni fursa ya kipekee ya kupata utulivu wa kiroho kujijenga kimaadili na kuimarisha uhusiano wa jamii yangu ya imani.

Ndiyo. Nimewahi kutembelea ziwa na mito kadha nchini Kenya. Na uzoefu huo umekuwa wa kusisimua na kujenga kumbukumbu nzuri. Moja wapo ya maziwa nilio tembelea ni ziwa Victoria Ambalo ni ziwa kubwa kabisa Afrika na lina mandhari ya kuvutia sana. Kutembelea ziwa Victoria kulinipa fursa ya kuona maji makubwa yenye utulivu. Kuangalia samaki na shughuli za uvuvi na kufurahisha na upepo mwanana uliotoka kwenye ziwa. Nilifurahia pia kuchukua picha na kufurahia mandari ya asili ambayo ni ya kipekee sana mbali na hapo nimepata nafasi ya kutembelea ziwa naivasha na ziwa element taita ambapo nilifurahia utulivu wa mazingira, ya ndege, aina, mbalimbali, waliyokuwa wakiishi katika eneo hiyo la ziwa naivasha. Ilikuwa fursa zuri ya kufanya kambi za matembezi na ya asili. Huku ziwa elementi taita ilikuwa lenye mandhari ya kuvutia na wanyama wa porini kama flamingo. Pia nimewahi kutembelea ziwa nakuru. Maarufu kwa wingi wa ndege zake hasa flamingos. Kutembelea ziwa hili kulinipa fursa ya kufahamu mazingira ya akiba ya wanyama na kuona uhusiano wa kipekee kati ya viumbe wa pori na ziwa. Kutembelea maziwa haya yote kulinisaida kujifunza kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira na rasili mali za maji nchini Kenya. Kwa ujumla kutembelea maziwa na mito kama Victoria Naivasha element taita na nakuru kulinipa fursa ya utulivu. Ujuzi wa kiikolojia pamoja na kumbukumbu za kipekee za uzuri wa asili na maisha ya wanyama pori. Kila ziwa lina hadithi yake na kipekee na lina baki kuwa sehemu nilio penda kutembea tena.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kufanya wote wajisikie kuwa wanathaminiwa na kushirikishwa. Kwanza ninahakikisha mawasiliano yako wazi kwa kuhimiza kila mtu kutoa mawazo yake bila hofu. Ninawasikiliza kwa makini na na heshimu mawazo tofauti kwa sababu kila mtu na kitu cha muhimu cha kuchangia. Pia nagawa majukumu kwa haki kulingana na uwezo wa kila mtu ili kila mmoja awe anachopaswa kufanya na ajisikie kuwajibika. Inahimiza kusaidiana badala ya kushindana na kukumbuusha timu kuwa tunafanya kazi kwa lengo moja. Zaidi ya hayo ninatoa mfano mzuri kwa kushikilia kushirikiana na wengine kuwa tayari, kusaidia na kutatua changamoto kwa njia ya amani. Nikiona mafanikio nayatambua na kuwapongeza wote. Jambo linaloongeza motisha na kuimarisha mshikamano wa timu.

Lengo langu la muda mrefu katika kazi ni kujijenga kuwa mtaalamu anayeheshimika. Mwenye ujuzi wa kina na mchango wa kweli katika eneo langu la kazi. Nataka kuendelea kujifunza na kukuwa na maarifa yangu ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kutatua changamoto na kwa busara na kutoa matokeo bora kwa shirika ninalofanyia kazi. Kwa muda mrefu, nalenga kupata uzoefu wa kutosha ambao utaniruhusu kuchukua majukumu makubwa zaidi, ikiwemo nafasi ya uongozi au usimamizi. Nataka kuwa mtu anayeweza kuwaongoza wengi, wengine kwa mfano mzuri, kuwashauri na kuwasaidia kukuwa kitaaluma. Nina amini kuwa uongozi mzuri unatokana na nidhamu uwajibikaji na uwezo wa kushirikiana na watu tofauti. Pia lengo langu ni kukuwa na kazi yenye udhabiti itakayoniwezesha kujitegemea kifedha na kuboresha maisha yangu na familia yangu. Nataka kazi yangu iwe na imara, iwe na maana. Si kuwa na kipato pekee bali pia kuwa na mchango ninaotoa kwa jamii au kwa watu ninaofanya nao kazi. Kwa ujumra malengo langu la muda mrefu ni kukuwa mfanyikazi mwenye thamani na anayekuwa anayekua kila siku na anaye anayefanikiwa kitaaluma na binafsi.

Ninajihisi vizuri na mwenye kujiamini kuhusu wasirisho. Ingawa nilitazama kuwa jukumu linalohitaji maandalizi mazuri. Naamini wasirisho ni fursa muhimu ya kushiriki mawazo. Maarifa ya na kazi niliyofanya na mengine kwa njia ilio wazi na ilio boleka. Ninapopata nafasi ya kuwasirisha ninajitahidi kuelewa mada kikamilifu na niweze kuelewa kwa ulahisi na kuwa na mpangirio mzuri. Wakati mwengine kama ilivyo kwa watu wengi ninaweza kuhisi wasiwasi kidogo mwanzoni hasa bere ya hadhira kubwa. Hata hivyo ninathibiti hali hivyo hiyo kwa kujiandaa mapema, kufanya mazoezi na kupunguza hoja, kupanga hoja zangu vizuri. Maandarizi hunisaidia kuongeza kujiamini, kupunguza hofu, jabo rinaronifanya niwasilishe ujube wangu kwa ufasaha. Zaidi ya hayo, ninathamini wasirisho kwa sababu hunisaidia kukuza ujuzi wa mawasiriano kuzungumza hadharani na kujenga uwezo wa kujieleza kwa uwazi ninapenda kuona wasirisho kama njia ya kujifunza pia kwa kuwa hunipea nafasi ya kupokea maswali urejesho na mitazamo tofauti kutoka kwa wengine. Kwa ujumra ninahisi chanya kuhusu wasirisho na niliona kama sehemu muhimu ya maedereo yangu na ya kitaaruma na kibinafsi.

Ninatazama video kwenye mitandao mbalimbali kulingana na mahitaji yangu ya aina ya maudhui ninayotaka kuona. Mara nyingine ninatumia youtube kwabsababu ina video nyingi za elimu, mafunzo, burudani na taarifa. Pia wakati mwingine natazama video kwenye facebook au instagram hasa kwa hadithi za marafiki matangazo na ya biashara au video za kufurahisha. Kwa masomo au taaluma, mara nyingi natafuta video za mafunzo na seminar kwenye YouTube au kwenye tovuti maalumu za elimu kama TED Talk. Nikitaka video za filamu au vipidi ninaweza kuziona kwenye majukwa kama Netflix au Amazon Prime Videos. Kwa ujumla, ninachagua mtandao unao unaotoa video zenye ubora mzuri, maudhui yanayofaa na uzoefu mzuri na kutazama bila matatizo mengi yanayofaa, yasiyofaa.

Keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Naipenda keki hii kwa sababu ina ladha tamu. Na laini abayo hunifanya nijisikie furaha kila ninapoikula. Harufu ya chokoleti inapokuwa inawekwa hunivutia sana na kunifanya ni tamani kuila hata kabla haijakamilika ladha yake huwa nzito kidogo lakini ya kufurahisha sana mdomoni. Sehemu nyingine inayofanya ni pende keki ya chokoreti ni mwonekano wake. Mara nyingi huwa ina rangi ya kahawa yenye kuvutia na inapambwa kwa krimu ya chokoreti au krimu nyeupe juu mwonekano maridadi na ya kupendeza. Mwonekano huu hunifanya nijisikie hamu ya kuila hata kama sio siko na njaa sana. Pia keki ya chokoreti hunikubusha nyakati za furaha kama sherehe za siku ya kuzaliwa siku kuu na wakati wakupumzika na familia na marafiki. Mara nyingi keki ya chokoreti hutumika katika hafla maalumu hivyo kuila hunifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri na nyakati za furaha ninazopitia. Kwa ujumla, napenda keki ya chokoreti kwa ladha yake. Mwonekano wake, hisia nzuri inayofu inazoleta, ni aina ya keki inayoweza kuila wakati wowote bila kuchoka na kila ninapokula nahisi kama nazi. Najizawadia kitu kizuri ndio maana keki ya chokoreti ni keki ninayoipenda zaidi.

Mtu anaye nifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi wangu. Kwa sababu amekuwa sehemu ya maisha yangu tangu mwanzo na amenipa msingi ya mandhari na mwenedo mzuri. Kupitia maneno na matendo yake, nimejifunza umuhimu wa nidhamu heshima na kuwajibika katika kila jambo ninalolifanya. Mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtu anayejitambua na kufanya maamuzi kuwa muangalifu. Bali na mzazi wangu, walimu pia wamekuwa na mchango mkubwa katika kunifundisha. Mambo muhimu maishani hawa kunifundisha masomo ya darasani pekee bali pia walinifundisha jinsi ya kufikiri kwa kina kutatua matatizo ya kijami. Ushauri wao na mafanikio ya mazuri yamenisaidia kukuza uwezo wangu wa kielimu na kibinafsi. Pia nimejifundisha jambo muhimu kupitia uzoefu wa maisha. Changamoto nilizo pitia na makosa niliofanya yamenifundisha masomo yenye dhamani kubwa. Kama uvumilivu subira uaminifu na kutokata tamaa. Kila uzoefu unaniongeza hekima na kunifanya nijue jinsi ya kukabiliana na hali tofauti kwa busara zaidi. Kwa ujumla, ninajifunza mambo muhimu kutokana kutoka kwa watu wanaonizunguka na kutoka kwenye maisha yenyewe. Kila mtu na kila tukio la mchango wake katika kunijenga na nina thamani sana mafunzo hayo. Kwa sababu yananisaidia kukuwa na kuwa mtu bora zaidi katika maisha yangu.